Mimi hununua bundle za interneti kwa kutumia simu yangu kwanza, huangalia salio langu la M-Pesa na kuchagua kampuni ya mawasiliano ninayotumia kisha ninaingia kwenye menu ya huduma za simu au programu ya kampuni hiyo na kuchagua kifuruhushi ninacho taka kama vile bundle la siku wiki au mwezi baada ya kulipia, hupokea ujumbe unaothibitisha kuwa bundle limewashwa mimi hutumia interneti kuwasiliana na marafiki na familia kusoma, kutazama video na kutafuta habari mbali mbali.

Mchezo ninaoupenda kucheza na kutazama ni mpira wa miguu. Ninaupenda kwa sababu ni mchezo wakusisimua unaohitaji ushirikiano, kasi na umakini. Unapochezwa timu mbili ushindana. Kila timu huwa na wachezaji kumi na moja uwanjani. Lengo ni kufunga mabao mengi kuliko timu pinzani. Wachezaji hutumia miguu kupiga na kupitisha mpira. Huku wakijaribu kuufikisha kwenye lango la wapinzani. Mchezo huwa wa dakika tisini. Zinazogawanywa katika vipindi viwili vya dakika arobaini na tano. Mimi hupenda kucheza na marafiki zangu wakati wa mapumziko au wikiendi. Ninapotazama mpira hufurahia kuona wachezaji wakifanya mashambulizi na kufunga mabao. Pia mchezo huu ni fundisho muhimu wa ushirikiano na nidhamu.